Napenda sanaa ambayo inagusa hisia na kuhamasisha fikra. Pia napenda sanaa ya kisasa kama michoro na picha zinazobadilisha mtazamo wa kawaida. Sanaa ya kisasa pia hufurahisha kwa sababu inachanganya rangi muundo na mawazo kwa njia ya kipekee.

Kwanza, napenda kuelewa mabadiliko yanayo hitajika na sababu yake kikamilifu. Baada ya hapo, mimi hupanga hatua za kuanza mabadiliko hatua kwa hatua ili kuepuka msuko-suko mkubwa. Mara nyingi huwasiliana na wenzangu au timu ili kupata maoni na kuhakikisha kila mmoja anaelewa mabadiliko hayo.